Ndiyo, napenda asali kwa sababu ni tamu yenye afya na kutumika kwa njia nyingi. Asali hunipa nguvu asubuhi ninapoichanganya na chai au maziwa. Pia huitumia kama tiba ya kikohozi na maumivu ya koo. Kwani ina uwezo wa kua vijidudu. Harufu na ladha yake hunikumbusha mazingira ya asili na nyuki wanaofanya kazi kwa bidii. Asali huboresha mminyinyo wa chakula na huongeza kinga ya mwili. Zaidi ya hayo, huitumia katika kupika, kuoka na kutengeneza vinywaji vyangu. Kwangu, asali ni zawadi ya asili yenye thamani kubwa. Inafaa pia kwa watoto wazee na wanamchezo wanahitaji lishe bora kila siku bila kemikali hatari au sukari bandia kabisa.

Kazi ninayo chukia zaidi ni kuosha vyombo baada ya chakula. Mara nyingi huchukua muda mwingi na hunifanya nichoke mikono. Mafuta na mabaki ya chakula hunifanya nihisi, kero na harufu haipendezi. Pia maji baridi au moto sana huleta usumbufu. Ingawa najua ni muhimu kwa usafi wa familia sipendi kufanya mara kwa mara. Nigependa kazi hii itumiwe kwa mashini ya kuoshea vyombo iliku kuokoa muda na nguvu zangu kila siku. Wakati mengine, hunichelesha kupumzika jioni na hupunguza hamasa ya kusaidia nyumbani kwa furaha, lakini nitajaribu kubadilika taratibu kwa nidhamu na ratiba bora.

Mnyama ninaefuga ni nguruwe ambaye ni muhimu sana katika maisha yangu. Nguruwe hukua haraka na hawahitaji matunzo magumu sana. Hula vyakula mbalimbali kama mabaki ya jikoni na chakula cha mifugo Hivyo, gharama ni ndogo Nawahifadhi katika banda safi ili kuzuia magonjwa Ufugaji wa nguruwe hunisaidia kupata kipato cha kuuza nyama na watoto Hio hunifundisha uwajibikaji, nidhamu na umuhimu wa kupiga kazi za kila siku kwa uangalifu na bidii Zaidi ya hayo, nguruwe hustahimili mazingira tofauti na hutoa mbolea inayotumika shambani kuboresha uzalishaji wa mazao na kuongezea kipato cha familia yangu.

Wakati wa mapumziko, mimi hupenda kusoma vitabu na pia kusikiliza nyimbo. Kusoma vitabu hunisaidia kuongezea maarifa, kupanua fikra na kuboresha lugha yangu. Vitabu hunipa utulivu wa akili na hunifanya nijisikie nipo katika ulimwengu tofauti. Kusikiliza nyimbo hunifurahisha na kunipunguzia msongo wa mawazo baada ya kazi. Nyimbo hunipa nguvu mpya na hamasa ya kuendelea na shughli zangu. Mchanga nyiko wa kusoma na kusikiliza muziki huu nifanya nitumie mapumziko yangu vizuri kwa furaha, utulivu na manufaaa ya kiakili na kihisia katika maisha ya kila siku.

Juisi ninayopenda sana niya maembe kwa sababu inaladha tamu na arufu ya kuvutia. Maembe yana birubutisho vingi vinavyosaidia kuimarisha afya ya mwili. Ninapakunywa juisi ya maembe nahisi kuburudika na kupata nguvu mpya. Pia unisaidia kuongeza hamu ya kula na kuboresha meng'enyo wa chakula. Juisi hii upendeza zaidi ikinywewa baridi. Asa wakati wa joto. Ni raisi kutengeneza nyumbani ni kwa kutumia maembe mabichi au yaliyoiva. Kwangu, juisi ya maembe ni kinywaji chenye furaha na afya.

Sijawahi kufanya yoga, lakini nimekua nikisikia watu wengi wakizungumzia faida zake. Wanasema yoga husaidia kutuliza akili, kuboresha afya ya mwili na kuongeza umakini. Ingawa sijajaribu bado, nina hamu ya kujifunza siku moja ili nijionee manufaa yake. Inonekana yoga hufaa kwa watu wa rika zote na husaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pengine siku zijazo, nitapata muda wa kujiunga na mazoezi hayo. Kwa sasa, ninajifunza kupitia kusoma na kusikiza maelezo ya wengine.

Mimi hutumia basi kama njia yangu ya kawaida ya usafiri. Basi hunirahisishia kufika kazini, shuleni au sokoni kwa gharama nafuu. Ni salama kuliko kutumia usafiri binafsi na hunifanya nipumzike njiani bila kuendesha. Pia kukutana na watu mbalimbali na kujifunza tabia tofauti za jamii. Ingawa wakati mwingine huchelewa au hujaa abiria wengi. Bado ni usafiri unaotegemewa. Kutumia basi hupunguza msongamano wa magari barabarani na husaidia kutuza mazingira kwa kupunguza matumizi ya mafuta mengi. Kwangu, basi ni usafiri muhimu sana.

Ndiyo, napenda kusikiliza radio kwa sababu uniburudisha na kunipa taarifa muhimu. Kupitia radio upata habali za kila siku, vipindi vya elimu na burudani mbali mbali. Pia napenda kusikiliza muziki unaochewa redenu, kwani hunipa furaha na kupunguza msongo wa mawazo. Vipindi vya mazungumzo hunisaidia kujifunza mawazo mapya na kuelewa jamii zaidi. Radio ni rahisi kutumia na naweza kusikiliza nyumbani au safarini. Kwa ngu, Redio ni Rafiki mzuri. Anaye nifanya nijisikie karibu na ulimwengu. Unaonizunguka kila siku.

Ninapenda kuvaa sketi na rinda kwa sababu hunifanya nijisikie huru na nadhifu wakati wote. Mavazi haya hunipa faraja ninapotembea au kufanya shuguli zangu za kila siku. Pia sketi na rinda huonyesha heshima na utamaduni wangu. Jambo linala ninijengea kujiamini zaidi. Napena kuzichanganya na blause nzuri au viatu vinavyo faa. Ninapovaa sketi au rinda, uhisi fahari, uzuri, na maridadi wakipekee. Mabazi haya honifanya nijipende zaidi. Ni heshimu mwili wangu na kujieleza kwa namna ya staha. Ndiyo maana huwa nachagua kuvikwa mara mingi katika maisha yangu ya kila siku kwa kuraha na kujiamini zaidi.

Napoenda mwezi wa october kwa sababu ni mwezi wa furaha na nasherehe maalumu kwangu. Kwanza nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa ambapo ni napata nafasi ya kusherehekea pamoja na familia na marafiki. Pila pili, mara nyingi miuenda lakizo kubwa. Jambo ambalo linanipa nafsi ya kupumzika, kufrahia na kufanya shuguli za burudani. Mwezi huu unijalia kumbu kumbu za furaha.

Napenda kusoma maarifa ya mtandaoni kwa sababu kunanipa ufahamu wa haraka na kwa urahisi kuhusu mambo mbali mbali. Mtandao natoa vyanzo vingi vya elimu, makala, video na mafunzo yanayoweza kunisaidia kujifunza lugha, sayansi, teknolojia na sanaa. Kusoma mtandaoni kunanifanya pia niwe huru wa kujifunza kwa muda wangu bila kuhitaji kufika darasani kila wakati. Zaidi kunanipanua mtazamo na kunikuza kiakili.

Sipendi kuimba kwa sababu mara nyingi nahisi aibu mbele ya watu. Kuimba kunahitaji ujasiri na uwezo wa kutumia sauti kwa ustadi, jambo ambalo siki la wakati linanifaa. Pia mara nyingine nandendelea kusikiliza muziki au kushikiri katika mambo nyingine za burudani zisizo za shinikizo. Hata hivo, natambua dhamani ya muziki. Kwa hivo, kuepuka kuimba kunanisaidia kuhisi, raha na utulivu zaidi.

Napendelea mwanga wakati kwa sababu hunipa usawa kuona vizuri bila kuwa na mkali au havifu. Mwanga huu unifanya nijisikia raha, utulivu na rahisi wa kufanya kazi au kusoma. Pia ufanya chumba kuwa na mazingira mazuri ya siokali machoni na ya kiwa rafiki kwa afya ya macho. Ninatumia mwanga wakati na hisi furaha, amani akili na udhabiti wa hisia wakati wa kufanya shuguliza kila siku.

Siishi mahali nilipozaliwa, sababu maisha yamenipeleka sehemu nyingine kutafuta fursa na maendeleo nilihama kwa sababu ya masomo kazi na mazingira bora ya kuishi ingawa nina kumbukumbu nyingine nzuri za nilipo zaliwa, kuishi sehemu mpya kumenipa uzoefu tofauti marafiki wapya na mtazamo mpana wa maisha. Hata hivyo bado ninapathamini mahali nilipozaliwa.

Chakula cha jadi ninachopenda ni mukimo kwa sababu ni kitamu, rahisi na kinachonipa nguvu. Mukimo huniridhishia sana kwa kila ni nikikila Huku nikiweza kuonja ladha ya mahindi, kunde na mboga zinazochanganywa kwa ustadi. Pia ni chakula cha kipekee kinachowakutanisha familia na marafiki wakati wa kula pamoja. Kwa hivyo mukimo ni chakula kina ninachokipenda sana. Kinaniletea furaha na nguvu ya kufanya shughuli za kila siku.

Ningependa kujifunza kuogelea kwa sababu ni shuguli yenye faida mingi kwa mwili na akili. Kuogelea kuna saidia kuboresha afya ya moyo, misuli na pumzi. Huku pia kunatoa faraja na utulivu wa akili. Pia ni ujuzi wa kuaminika unaweza kunisaidia katika hali za dharura au burudani ya maji. Kujifunza kuwagelea kutanipa uhuru wa kufanya shuguli za maji. Kwa usalama kuongeza ujasiri.

Laa, sipendi kupiga picha kwa sababu mara nyingi ninahisi si huru au nafaya kuwa shinikizo mbele ya kamera. Kupiga picha kunahitaji muda, ustadi na umakini mkubwa. Jambo ambalo si kila wakati lanifaa. Pia mara nyingine napendelea kushiriki tukio au kumbukumbu bila kuwa na kamera. Nikifurahia tukio kwa moyo wote. Hata hivyo ninatambua umuhimu wa picha.

Tunawasiliana kutumia WhatsApp kwa sababu ni njia rahisi na ya haraka ya kubadilisha habari. Kutumia WhatsApp kuna rahisisha kupanga mikutano, kushirikisha taarifa za kazi na kutatua matazizo mara moja bila haja ya kuonana ana kwa ana kila wakati. Pia inarahisisha kushirikiana na kudumisha uhusiano mzuri wakitalamu. Kwani ujumbe unaweza kuwa kundi au mtu moja moja kwa urahisi. Njia hii hutoa uwazi, ufanesi na kurahisisha mawasiliano ya kila siku kazini.

Napenda kusoma mtandaoni kwa sababu kuna nipa urahisi na haraka ya kupata maarifa mbali mbali. Mtandao unatoa vienzo vya elimu, makala, video na mafunzo ya naweza kunisaidia kujifunza science, teknolojia sana na lugha. Kusoma mtandaoni kunanifaya niwe huru kujifunza muda wangu wote bila vikwazo vya darasa. Pia kunanipanua mtazamo wangu kunikuza kiakili na kunisaidia kufanya maamuzi sahihi katika maisha ya kila siku.

Napenda mchicha na spinachi kwa sababu ni mboga zenye afya, vitamini na madini muhimu kwa mwili. Kila mara ninapokula mchicha wa spinachi na hisi nguvu nalishe inaongezeka apia ya moyo, mifupa na akili. Pia napenda jinsi vinavyo pikwa kwa uraisi kama kuchemshwa au kukurkango kidogo na viungo na zinaladha nzuri. Mboga hizi pia hunisaidia kudumisha uzito mzuri na kuimarisha kinga ya mwili.

Napenda kula ugali kwa mboga jioni kwa sababu ni mlo wa kutosha, wenye afya na unanipa nguvu. Ugali huchanganyika vizuri na mboga kama skuma wiki, mchicha au spinachi, na hufanya chakula kiwe kitamu na kinachorithisha. Kila jioni napokula ugali na mboga, huhisi furaha na kuridhika huku mwili wangu ukipata lishe muhimu kama wanga, vitamini na ma.

Ukuta wa chumbani una rangi ya samawati kwa sababu hunipa hisia za utulivu na amani. Rangi ya samawati hunifanya nijisikie huru na kuunda mazingira rafiki ya kusoma, kupumzika na kufanya kazi. Pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kufanya chumba kiwe angabu na cha kupendeza. Samawati ni rangi inayoongeza furaha kidogo na huongeza urahisi wa kuona katika chumba.

Sipendi kuangalia nyota kwa sababu mara nyingi nahisi sina subira ya kukaa usiku mzima kuangalia. Kuangalia nyota kunahitaji muda mrefu na umakini mkubwa. Jambo ambalo si kila wakati lanifaa. Pia mara nyingine napendelea usingizi au shughuli nyingine za burudani usiku. Hata hivyo ninatambua uzuri wa nyota na mandhari ya usiku. Hivyo mara chache huangalia kwa furaha pale napokuwa na hamu.

Sipendi kuchora au kupaka rangi kwa sababu siwezi kuonyesha ubunifu wangu kwa urahisi. Shuguli hizi zinahitaji umakini na muda mrefu. Jambo ambalo sina. Pia mara nyingine napendelea kushiriki katika burudani zingine zinazonipa furaha na utulivu. Hata hivyo ni natambua thamani ya sanaa hiyo mara chache kujaribu kuchora au kupaka rangi.

Napenda harufu ya mchanga inapo mwagiliwa maji kwa sababu hunipa hisia za utulivu na furaha ya kipekee. Harufu hii hunirudisha kumbukumbu nzuri za asili na maisha ya kijijini. Huku ikileta amani ya moyo na utulivu wa akili. Pia hunifanya nihisi kuunganishwa na mazingira na tabia za asili. Ikinihama kidogo kutoka kelele za shughuli za kila siku. Nikisikia harufu hii huzuni hupungua na furaha huongezeka.

Kumbukumbu ni wakati nilikimbizwa na mbwa usiku. Tukiro lilinifanya nihisi hofu kubwa. Mwili wangu ukajaa wasiwasi na moyo kuzunguka kwa haraka. Nilijaribu kukimbia haraka hili kuokoa usalama wangu. Huku akili yangu ikiaandika kila kipengele cha tukio hilo. Hata baada ya kuwachana mbwa kumbukumbu hilo ilibaki kuwa ya kutisha kwa muda. Tukio hili limenifundisha kuwa makini.

Napendelea kusoma kwa sababu kunanipa marifa, burudani na mtazamo mpya wa haraka zaidi. Nikisoma ninafurahia kuelewa hadithi, kupata habari na kujifunza mambo mapya bila shinikizo kusoma kuna nisaidia pia kufanua msamiati, kuimarisha akili na kuongeza ufahamu wa dunia. Kwa upande mwingine, kuandika kunahitaji umakini mkubwa na muda mrefu, jambo ambalo wakati mingine si rahisi kwangu.

Nasharehekea timu ya liverpool kwa sababu hunipa furaha kubwa na mshikamano wa kipekee wa na wapenzi wenzangu wa soka. Mafanikio haya hunidhibitishia nguvu nidhamu na biidi ya wachezaji kuleta ushindi. Nikisharehekea ku huhisi mshangao furaha na shauku. Huku pia nikiwa na fahari kwa timu yangu.

Sheria ya kutuoana katika kampuni ni muhimu kwa sababu kusaidia kudumisha nidhamu heshima na uhusiano mzuri kazini. Sheria hii inazuia migogano ya kibinafsi kati ya wafanya kazi. Inahakishisha kila mtu anazingatia majukumu yake bila kuvurugika na hisia za kibinafsi. Pia hutoa mazingiria ya usalama wa saikolojia, unyenyekevu na ushirikiano wa kitaalamu.

Napenda kupanda milima kwa sababu kunanipa hisia za uhuru, changamoto na furaha ya kipekee. Pia kunanifundisha uvumilivu nidhamu na ujasiri wakati wa kukabilana na changamoto za kimwili na kiakili. Pia kunaniwezesha kufurahia mandhari mzuri hewa safi na amani ya asili mbalimbali na kelele za kila siku. Kila mlima nikipanda hunipa furaha ya mafanikio, nguvu mpya na kumbukumbu za maisha.

Nina violea nywele zangu maramoja kwa wiki ili kuzilinda na kuzifunya ziwe na afya mzuri. Kufanya hivo husaidia kuzuia nyuele kukauka, kukatika na kupoteza mung'ao wake wa asili. Mafuta huzipa nywele lishe muhimu. Huzifunya ziwe laini na rahisi kuchana. Pia unisaidia kudumisha usafi wa kichwa na kuifanya nywele ionekane nadhifu na kuvutia kila wakati.

Ndiyo, ninavaa miwani kwa sababu ya kuboresha uoni wangu. Ninapo vaa miwani, huweza kuona vizuri hasaa nikisoma, kuandika au kutazama vitu vilivyoo mbali. Miwani hunisaidia kupunguza uchovu wa macho na kunifanya nijisikie huru zaidi katika shughuli zangu za kila siku. Pia hunipa kujiamini napokuwa shuleni au katika mazingira mengine. Kwa sababu unaona kwa uwazi na ufasaha. Niaze kunisaidia ipasavyo.

Ninapata habari mitandaoni kwa sababu ni njia ya haraka na rahisi kupata marifa mbali mbali. Kupitia mitandao ya kijamii na tovuti za habari naweza kujua kinachendelea nchini au duniani kwa wakati ufaao. Mitandao hunisaidia kupata habari za elimu, afya, michezo na siasa. Pia hunirahisishia kusoma maoni ya watu tofauti. Kwa hivyo ni muhimu kuchunguza ukweli wa habari kabla kuziamini au kuzisambaza.

Namkumbuka bi. Rose mwalimu wangu wa kiswahili kwa sababu alifaya nikipende kiswahili kwa moyo wangu wote. Alikuwa mwalimu mchangamfu, mvumilivu na aliyefundisha kwa mifano rahisi kueleweka. Alituhimiza kuzungumza kiswahili sanifu na kujamii darasani. Kupitia mafundisho yake, nijifunza kusoma kuandika na kuzungumza kiswahili vizuri. Hedi leo, juhudi zake na michango yake kubwa katika maisha yangu ya elimu.

Namkumbuka mwalimu wangu wa kiswahili bi Rose kwa sababu alifanya nipende somo la kiswahili kwa moyo wangu wote alikuwa mwalimu mchangamfu na mvumilivu na aliye fundisha kwa mifano rahisi kueleweka alitumiza kuzungumza kiswahili sanifu na kujiami darasani. Kupitia mafundisho yake nilijifunza kusoma kuandika na kuzungumza kiswahili vizuri.

Naam, napenda kuoga kwa maji moto kwa sababu hunipa faraja na kunifanya nijisikie mtulivu. Maji moto usaidia kuondoa uchovu wa mwili baada ya kazi na masomo ya kila siku. Pia ufungua mishipa ya damu na kusaidia mwili kupumzika vizuri. Ninapooga kwa maji moto nahisi mwili wangu kuwa mwepesi na mawazo kupungua.

Naam natumio sauti teknolojia katika maisha yangu ya kila siku iri kuraisisha mawasiliano na shugli mbali mbali kupitia teknolojia ya sauti nawezaa kutuma ujumbe kuandika maandiko kwa amri za sauti kusikiliza habari au nyimbo na kuthibiti wifaa mbali mbali nyumbani hii ufanya kazi zaangu kuwa raisi na haraka na pia unisaidia kufanya mambo sauti ya teknolojia imefanya niwe na ufanisi zaidi na kunirahishia kushiriki na kupata tarifa kwa urahisi.

Nawapenda sungura kwa sababu ni wanyama wadogo, warembo na wenye tabia za kupendeza. Ninapowaangalia, hunifanya nijisikie furaha wa kutulia. Sungura pia ni wanyama wenye akili na wanapenda kushirikiana wenzake kwa njia kuvuta mateke au kukimbia kwa kasi. Nawapenda pia kwa sababu hunifundisha uvumilifu na uangalifu. Hasa ninapowahifadhi au kuwatazama wakicheza. Kwa jumla, uwepo wa sungura hunifanya niwe na furaha na kunipa burudani ya asili.

Kinywaji nachopenda ni juisi ya maembe kwa sababu ni tamu, yenye ladha ya asili na hunipa nguvu mara moja. Ninapokinywa, hunifanya nijisikie kupumzika na furaha. Hasa siku za joto, juisi ya maembe pia huchangia kutoa vitamini na lishe muhimu kwa mwili. Kwa kawaida, ninafurahia kunywa juisi hii wakati wa mchana au baada kufanya kazi ngumu. Kwani hunipa nishati ya na kunifanya niwe na nguvu zaidi.

Mazingiri ya kazi huwa mazuri pale ambapo kuna heshima na ushirikiano kati ya wafanyikazi. Heshimi inamaanisha kuddhamini mwawazo, kazo, kazi na utu wa kila mfanyikazi. Huku ushirikiano ukiwa ni kushirikiana kwa pamoja kufanikisha malengo ya timu. Wakati wote wanapo shirikiana kwa uwaminifu na kuelewana, mgogoro hupungua na kila wazo bora linalishwa kazi inakamilika kwa haraka na kila mfanyikazi ajisikia kuwa sehemu muhimu wa timu.

Ningependa kujifunza mchezo wa golf. Kwanza ningependa kujua msingi wa mchezo kama stands, wing na putting. Ni vizuri kuanza kwenye driving range au putting green kufanye zoezi ya kila siku. Ningependa kujua vifaa vya msingi kama vile bastoni, mipira na viatu maalum vya golf ambavyo mara mingi vinaweza kukodishwa.

Kila jioni, kabla ya kulala, mimi hunywa chai ili nisaidia kupumzika na kujianda kwa usingizi. Tabia hii hunisaidia kuondoa mkazo wa siku na kuleta utulivu wa akili. Ikiwa ni chai sio na kafeini, kama kama mile au robois, inasaidia usingizi kuwa mzuri bila kuadhiri mapumziko usiku.

Nasaidia jamii kwa kuelimisha watoto. Watoto wanapata elimu, wanakuwa na maarifa na kuelewa, wanawezesha kufanya uamuzi saa hii katika maisha yao. Kwa kuwapa elimu, inawawezesha pia kuwa raia wema, wanye heshima na kuzingatia sheria. Watoto walioelimika huweza kupunguza umasikini, magonjwa na ukosefu wa fursa. Kwa kuwa elimu huonge.

Naupenda mtaa wangu kwa sababu ni salama na hilo linafanya nijisikia amani na faraga. Usalama huu naleta utulivu katika maisha kila siku. Ukanifanya niwe huru kutembea na kushirikiana majirani bila hofu. Hali hii pia inachange umoja kwa jamii. Kwani wanajamii wanakuwa na uaminifu na msaada kwa kila mmoja. Mtaa wenye usalama unasaidia watoto kukua.

Napenda kuandika kuliko kuongea kwa sababu kuandika kunanipa nafasi ya kueleza mawazo yangu kwa utulivu na kwa umakini. Kwa kuandika, ninaweza kupanga maneno yangu vizuri, kufikiria kwa kina na kuonesha hisia zangu kwa njia ambayo kuzungumza mara nyingi haiwezi kutoa. Pia maandishi ya nabaki muda mrefu, yakinipa nafasi ya kurekebisha, kuboresha na kushiriki mawazo yangu na mwingine kwa urahisi zaidi.

Kiongozi mzuri huwa na sifa kadhaa muhimu, zinazo msaidia katika kuongoza watu. Moja ni uwadilifu, maono, uwajibikaji, uwezo wakusikiliza, hekima na busara, uvumilivu, uwezo wakuhamasisha, unyenyekevu, ujasiri na ushirikiano.

Ninaifadhi data yangu kwenye kompyuta ili iwe salama na rahisi kupatikana. Data hiyo inaweza kuwa nyaraka, picture, video au tarifa marumu za masomo na kazi. Kompyuta hunisaidia kupanga data kwa mafaili na folder hivyo kuokoa muda kuitafuta. Pia ninaweza kulinda data kwa kutumia nenosiri na kufanya nakala rudufu ili kuepuka kupotea. Kuifadhi data kwenye komputa huraisisha kushiriki tarifa na kufanya marekebisho haraka inapo itajika.

Na penda kucheza ngoma kwa sababu hunipa, furaha na kujiburudisha. Ngoma hunisaidia kuimarisha afya ya mwili kwa kufanya mazoezi na kunifanya nijisikie mchangamfu. Pia hunisaidia kujifunza utamaduni na mila za jamii yangu. Ninapocheza ngoma, huongeza kujiamini, kushirikiana na wenzangu na kupunguza msongo wa mawazo baada ya shuguli za kila siku.

Huwa sisomi gazeti kwa sababu mara nyingi, hupata habari kupitia radio, runinga au simu ya mkononi. Njia hizi hunirahisishia kupata taarifa haraka na kwa urahisi popote nilipo. Pia sina muda mwingi wa kusoma gazeti la karatasi. Hata hivyo, najua kusoma gazeti ni muhimu kwa kupata taarifa na habari za kina na maarifa kwa jumla.

Napenda shirika langu kwa sababu ni la kuaminika katika kutoa huduma zake. Huwa linatimiza ahadi zake kwa wakati na kwa uaminifu mkubwa. Pia lina wafanyakazi wenye nidhamu, heshima na uwajibikaji katika kazi zao. Shirika hili hunifanya jisikia salama na kudhaminiwa kama mshirika au mteja. Uaminifu wake umejenga uhusiano mzuri kati yangu na wao.

Nashughulikia wateja kwa heshima na upole ili kujenga uhusiano mzuri kazini. Ninawaskiliza kwa makini wanapotoa maoni ama malalamiko yao na kuwajibu kwa lugha nzuri. Heshima huwafanya wateja wajisikie kuthaminiwa na kuamini huduma ninazo toa. Upole hunisaidia kutatua matatizo kwa amani, kuongiza kuridhika kwa wateja na kuboresha twasira za kazi au shirika lango.

Kuogelea ni ujuzi ninaohitaju kuimarisha kwa sababu ni muhimu kwa afya na usalama. Ujuzi huu hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili kuimarisha misuli na kuongeza pumzi. Pia kuogelea ni njia ya kujilinda endapo kutatokea ajali majini. Kuimarisha ujuzi huu kutanipa kujiamini burudani na uwezo wa kushiriki shughuli za michezo za majini.

Natumia mitandao ya kijamii kuwasiliana na marafiki, familia na watu wengine. Mitandao hii hunisaidia kushirikiana mawazo, picha na taarifa mbalimbali kwa haraka. Pia utumika kujifunza habari mpya, kupata ya elimu na kufatilia matukio ya dunia. Hata hivyo, ujitahidi kutumia kwa nidhamu ili isiharibu muda wangu wa masomo au kazi.

Napendelea kitanda kizuri kwa sababu hunipa usingizi mzuri na faraja ya mwili. Kitana kizuri hunisaidia kupumzisha mgongo na misuli baada ya kazi za siku mzima. Pia hunifanya niamke nikiwa na nguvu na afya njema. Ubora wa kitanda huongeza utulivu wa akili, kupunguza uchovu na kuboresha maisha ya kila siku kwa ujumla.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

Wazo zuri nilonalo leo ni kusoma kitabu kipya ili kupanua maarifa yangu. Kusoma kunanisaidia kufikiri kwa kina, kuongeza msamiati na kupata mtazamo mpya wa maisha. Kupitia kitabu najifunza uzoefu wa wengine. Kukuza nidhamu ya kujifunza na kuboresha uamuzi yangu ya kila siku. Pia hunipa utulivu wa akili motisha na msukumu wa kufikia malengo binafsi na kielimu kwa ufanisi uwajibikaji na maendeleo endelevu ya muda mrefu katika maisha yangu ya badaye.